Huwa najipanga mapema zaidi hasa usiku kabla ya kulala, ninaandika kazi tatu muhimu za siku inayofuata. Hizi ndizo ni nazo zingatia kwanza. Napunguza furuku kwa mfano ninapanga masomo yangu vizuri kabla naweka vifaa vyote mahali pamoja. Hii inaniuma dakika nyingi za kutafuta vitu. Naamini katika kufanya kazi vizuri, si kwa bidi kupita kiasi. Nikipumzika vizuri, ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mahali ambapo ningependa kuishi. Hatimaye ni mahali palipo na utulivu wa roho. Siwezi kukupa jina la mji au inch. Kwa sababu si mahali pa kujificha. Ninatafuta mahali ambapo nitalala usiku nikiwa na hakika ya kesho. Mahali ambapo ntajisikia salama. Si kwa ukuta wa nyumba, bali kwa urafiki wa jirani na usaidizi wa jamii.

Ninapenda ushirikiano na walimu wenzangu. Kuna wakati tunakaa chini na kuunganisha mawazo yetu pamoja kuandaa mradi mmoja. Hata kwa msiba wa mshahara bado kuna watu wenye moyo wa kusaidia. Iyo jamii ndogo huwa inanifariji sana kila wakati inapo kuwa nashida.

Naam juisi ya matunda ninayo penda ni juisi ya maembe. Hii ni kwa sababu maembe ni matunda ambayo ni rahisi kupatikana. Na pia wakati wa kutengeneza hii juisi huwa inachukua muda mfupi sana. Na pia maembe ni matunda ambayo huwa na madini muhimu kwa mwili inasaidia kukuza afya ya kila mtu.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni kampuni inayotengeneza malipo ya simu, yaani M-Pesa. Hii ni kampuni ambayo inatumika na watu wengi sana humu nchini Kenya. Kwa mfano, mama mboga anayehitaji kuagiza mazao yake ili aweze kuuza. Pia inatumika na wana boda-boda. Na ni rahisi kuitumia na inaweza weka kwenye simu ya zamani. Na inaweza tumika na kila mtu hata yule asiye na elimu ya juu.

La, mimi sipendi kuimba, lakini napenda kuskiza wimbo kadhaa ambazo ni mzuri. Kwa mfano, mimi hupenda kuskiza regea na rhumba. Hizi ni nyimbo ambazo wanazidhamini sana. Kwa sababu, zinaelezea adidi za watu walioishi kitambo. Naam, wakati ninapo kuwa na nafasi, ama wakati inapo kuwa kazini mimi hupenda kusikiza hizi wimbo.

La mimi huasipendi kucheza michezo ya ubao. Hii ni kwa sababu hii ni micheza ambayo ni ngumu na mimi hupenda sana kuangalia watu wana wakicheza. Ningependa kupata mtu ambaye ataweza kunifunza kucheza mchezo huu ili niweze kuujua zaidi.

Mimi huweka neno siri salama kwa kuliandika katika karatasi ama kwenye kitabu na kuhifadhi kile kitabu mahali mbali sana faragani ambapo si raisi mtu aweze kukifikia na kuangalia neno hilo na hilo limewezesha kuni saidia sana wakati ambapo ninahitaji kuhifadhi vitu zangu muhimu.

Naam, mimi huwa naweza kuzigawanya taka zangu. Kwa mfano, kuna zile taka ambazo huwa zinatoka jikoni. Hizi ni taka ambazo zina husisha mboga na mabaki yote, yanayobaki jikoni. Na pia, kuna zile taka za plastiki ambazo huwa zinaweka mahali kwingine tofauti na kuzipeleka mahali ambapo zinahitajika.

Mimi hupenda kucheza na watoto wakati ambapo nimetoka kazini ama wakati ninapokuwa na nafasi. Hii ni wakati muhimu kwangu kupumzisha akili na pia kuweza kujua vile watoto wanavyoendelea. Na pia huwa inanipatia fursa ya kujumuika na watoto na pia kujua tabia zao.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kufanya kazi kwa bidii na ninapokuwa kazini pia huwa nahusisha watu wengine ili kukuwa timu moja. Hii ni jambo ambalo huwa linatusaidia kwa sababu huwa tunamaliza kazi kwa haraka na pia inakuwa rahisi sana kufanya kazi mkiwa kama timu moja.

Maandhari mzuri niliyo ona ni mtoto wangu aliyelala usingizini mchana akiwa amevaa shati langu kubwa. Alikuwa amechoka kutokana na michezo, akalala kwenye sofaseti. Mwili wake mdogo ulikuwa umepindika kwa utulivu na shati langu lilikuwa limefunika mikono na migu yake yote kama kanzu. Mwangaza wa mchana ulimuangazia kupitia dirisha na upepo mdogo ulitikiza kitambaa kidogo. Hilo ni jambo ambalo liliweza kunifurahisha sana.

Mimi huwa sipendi kupiga chombo cha mziki na huwa napenda sana nikitazama wanamziki ama wanadensi wakipiga vyombo tofauti tofauti vya mziki. Lakini kama nigepata fursa ya mtu kunifunza chombo kimoja cha mziki, ningependa sana nifunzwe kupiga chombo kinachoitwa gita.

Mtu ambaye aliwahi nifundisha jambo muhimu katika maisha ni babu yangu. Yeye aliweza kunifundisha vile naweza kuwa natangamana na watu, pia kuheshimu watu wazima, na pia kuwezesha kuwa rafiki mkubwa katika jamii. Na kuishi vizuri na watu.

Mimi huenda maktabani mara mingi sana kwa siku. Kwa mfano, kila Jumatatu huwa naenda maktabani mara tano. Hii huwa inaniwezesha kusoma vitabu. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu aina tofauti tofauti. Ili kuweza kujua mambo mengi ambayo yanaendelea humu duniani.

Kitu ambacho huwa kinanifanya nitulie ni kusoma. Mimi hupenda sana kusoma vitabu. Na pia wakati mwingine huwa napenda kufanya mazoezi ya yoga. Na mimi huwa najifunza kwa muda wa masaa manne. Hili ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kukua nafikra ambayo uwa naelekeza kwa jambo ambalo nafanya bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Hili ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kupumzika vizuri na kuwa na furaha.

Kusema ukweli, mimi sijawai kujifunza kupiga gitaa. Hili, hicho ni chombo ambacho huwa kinanifurahisha. Mimi kwa wakati mwingi huwa natazama, wanamuziki ama wapiga densi, wakipiga gitaa. Lakini, ni chombo ambacho sijai kupiga katika maisha yangu. Ni chombo ambacho ningependa sana kufunzwa, kupiga. Na ninapenda kuwa na ule umaarufu wa kutumia hiki chombo.

Mimi mara mingi huwa napenda kucheza na wanafunzi ninapokuwa shuleni. Mimi ni mwalimu wa michezo na huwa nafurahia sana kukuza talanta ya hao watoto. Na huwa ni jambo ambalo huwa linaridhisha sana kwa sababu hao ni watoto ambao wakiweza kukuza talanta zao. Huwa zinawasaidia sana katika maisha yao ya usoni. Kwa sababu wanaweza jitegemea kupitia katika hizo talanta.

Naam, mimi hupenda sana kusikiliza redio nakumbuka kuna redio niliyo pewa kama zawadi na mjomba wangu. Wakati nilipomaliza shule, mimi kila wakati ninapo kuwa na nafasi, huwa na sikiliza redio ili kueza kujua matukio mengi ambayo yanaendelea humu duniani.

Mimi hupenda kuzungumza kuhusu siasa na napenda sana kuzungumza mambo ya siasa kwa sababu mimi huwa nafuatilia mambo ya historia na vile mambo ya siasa yanapoendelea humu nchini na pia kule duniani. Hii ni jambo ambalo huwa nafanya wakati niko na nafasi na wakati ambapo sipo kazini. Ili kuweza kujumuika na marafiki na pia kutangamana na watu wengi kutoka tabaka mbali mbali.

Ninalinda faraka yangu mtandaoni kwanjia rahisi sana kama mtu wakawaida anafiofanya. Kwa mfano, mimi uwa ninaso akaundi chache muno kwenye mitandao. Ninae utumia kila siku. Akaundi zingine mimi hupitia kwenye browser bila kusijali. Na pia uwa natumia nambari mbili za simu. Moja kwa familia, ndugu na marafiki wakaribu. Nyingine ua natumia katika mtandao ili kueka faraka ya mambo yangu muhimu.

Mimi hupenda kusoma vitabu za fedha na biashara. Hizi vitabu mimi huwa nazipenda kwa sababu huwa zinakuza elimu yangu katika biashara na fedha. Kwa sababu ningependa sana kufanya biashara mashuhuri ili kuweza kujikimu kimaisha na pia kusaidia familia yangu.

Naamu, mimi huwa napenda kulima na mimi hulima wakati, ninapo toka kazini na wakati ambapo uwana kuwa na munda. Wakati ninapo lima, uwanalima baadhi ya mimea na vyakula mbali mbali. Hili ni jambo ambalo, nimejifunza kutoka kwa uzazi wangu. Ili, kuweza kujikimu kimaisha na pia, baadhi ya hizi vyakula ambazo huwa nalima, uwa tunaeza kuuza.

Mji ambao ningependa kutembelea humu duniani ni mji ambao unaitwa Los Angeles kule marekani. Huu ni mji ambao unajulikana kwa umaarufu wake wa teknolojia. Ni mji ambao umeundwa kwa teknolojia ya kisasa. Na ni mji ambao unajulikana sana humu duniani.

Mimi ninapoamka kila asubuhi huwa napenda kuomba na pia kusoma bibilia. Kisha huwa najihusisha katika kufanya mazoezi. Alafu, baada ya hapo huwa na kuwa na kiamsha kinywa. Mara mingi huwa mimi natumia chai kama kiamsha kinywa changu. Na baada ya hapo huwa na jitayarisha sasa kuenda kazini.

Niliamka saa kumi na moja asubuhi na kitu cha kwanza nilicho fanya niliomba na nika soma bibilia halafu chakula ambacho nilikula asubuhi ni ugali na nilipo maliza nilijitarisha kuenda kazini na nilienda kwa kutumia gari la abiria nilihisi vizuri sana nilipoamka asubuhi.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na mboga ya kienyeji. Hichi ni chakula ambacho nimelelewa. Na kumbuka nikiwa mtoto mtogo. Mama yangu alikuwa amezoea kunitengenezea hichi chakula. Na ni chakula ambacho ame niambia ni chakula kilicho na afya. Nakina madini muhimu sana kwa mwili.

Mafunzo ambayo yame nisaidia sana ni kiwa kazini kama mwalimu ni chinzi ya kutangamana na walimu wenzangu na pia wanafunzi na pia kujua kuhishi katika jamii kuwa mtu mwenye unaweza saidia rafiki yako ama unaweza saidia jama yako.

Mimi nikiwa kazini, nimekua na uzoefu wa kuwa na mpangilio. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya vitu zangu kwa mpangilio. Na hii ni uzoefu ambayo umeniwezesha kutumia muda wangu vizuri, kuwasaidia wanafunzi, na pia kushirikiana vyema na walimu wenzangu. Na huu ni uzoefu ambao umenifundisha zaidi hata katika maisha yangu.